Kwanza kabisa ni waze asubui naamka, kitu cha kwanza mkononi wangu unatafuta sii maji, sii mtu, bali ni simu. Saa ya kuamka ikoba hapo, abariza usiku siko hapo, unjumbe ulilala. Pua huko hapo, bila teknolojia asubui inakua kimya cha ajabo. Hakuna halam, hakuna scrolling ya araka, hakuna kelele zandunia, muanzoni kimya hicho kinaogopesha, kinafanana na kupotea. Lakini baanda ya ndakika chache, kinangeuka kuwa nafasi, nafasi ya kusikiza, kusikia pumzi yangu, nafasi ya kusikia ndai, nafasi ya kufukiria kabla ya ndunia aijani vamiya. Siku bila teklonjia inanilazimisha kuwa pole pole. Leo hii, teknolojia inanifundisha kazi, jibu haraka fikiria baadae. Bila simu, bila mtandao kila kitu kinaitaji subira. Ni kipotea njiani, siwesi kufungua Google map na lazimika kuuliza na hapo ndipo kitu cha anjabu kinatokea. Masungumuzo halizi macho yanakutana, sauti inainsia, kuna tabasamu, kuna makosa, kuna uhai. Teknolojia imetufanya tuwe connected, lakini mara nyingi sio karibu, bila teknolojia ukaribu unarundi taratibu. Lakini nisindanganye, kuna uchungu pia, kuna ofu ya kukosa habari, kuna ile sauti kichwani inayouliza, kuna nini kinachoendelea bila mimi kujua? Hiyo, ofu inaonyesha ukweli mchungu tumefungwa na tekinolojia siyo kwa sababu ni mbaya. Bali, kwa sababu, imetupa hisia ya umuhimu, inatufanya tuhisi tupo katika katikati ya dunia. Bila hiyo, tunahisi kama tumeachwa pembeni, lakini labda na hili, ni wazo nzito. Labda atukua katikati ya dunia tulikuwa tu katikati ya screen. Kandiri siku inafyoendelea, akili inanza kubadilika. Mawazo yanakua marefu, bila TikTok ya sekunde thelathini, mawazo haya hayakatwi, nafikiria maisha yangu, makosa yangu, ndoto zangu. Na hapa ndipo ukweli mwingine unauma unatokea. Tekinolonjia mara nyingi, utusaindia kutoroka sisi wenyewe. Bila hiyo akuna pakukimbilia. Unakutana na wewe, na kukutana na wewe si rahisi, kila mara maswali ujawai jibu, kuna huzuni, ulifunika kwa mziki na meme. Kuna furaha ndogo ulisahau kwa sababu ya ukupost. Lakini pia kuna uzuri. Kula chakula bila kupika picha kwanza. Kucheka bila kufikiria nani ataona. Kuishi bila ushaidi. Siku siku, bila teknolojia inanifundisha kuwa maisha, haihitaji kushuudiwa ili yawe, halisi. Hayaitaji, likes ile yawe na mahana. Jioni, ikifika kuna uchofu wa tofauti. Si uchofu wa macho bali uchofu wa mwili na ro. Umekua ukitembea zaindi, kuzungumza zaindi, kufikiria zaindi, usiku ngisa lina kuja bila muanga wa screen na hapa ndipo unalala usingizi mzito. Nule usingizi wazamani, wakweli, ule wa mtoto, hakuna notification, hakuna kelele, ni mimi tu na ndunia. Sasa, nirundi kwenye swali lako, swali lako. Ndiyo, diyo, lakini muhium saindi, je teknolojia ingeishi, siku moja bila mimi? Jibu, ndiyo. Dunia itaendelea, lakini mimi bila siku hiyo ya mapumziko naeza kupotea pole pole bila ata kujua. Kwa hivyo, siku bila teknolojia si adhabu, ni ukumbusho. Ni ukumbusho kwamba sisi ni binadamu kabla ya kuwa watumiaji. Tuna mioyo kabla ya account. Tunasauti kabla ya status. Na labda sio kwa sababu tunapaswa kuwacha teknolonjia kapsa apana. Lakini labda, tuipunguze. Tuiweke mezani siomojoni, tuitumie lakini isitumie sisi.